Nampenda, mchezaji ambaye nampenda ni wa katika michezo ya kandanda ama inavyojulikana kama soka. So napenda mchezaji wa kandanda ambaye anaitwa Bukayo Saka Huyu ni mchezaji anaechezea team ya uingereza katika mchuano ambao unaojulikana kama EPL na team yake ya uingereza ni team ambauo inaitwa Arsenal. So mchezaji huyu anacheza mchezo vizuri sana Lakini ikija katika ligi za huku nyumbani ninao wachezaji kadhaa Ikiwamo katika team ya kibira nina mchezaji ambaye anaitwa Michael Kitana. Michael ni mchezaji ambaye anacheza position ya striker na anacheza kandanda ama soka vizuri sana Nina mchezaji kama Michael Olunga wa team ya kitaifa ya Kenya na Michael pia anacheza vizuri sana kitambo hapo kidogo nilimpenda mchezaji ambaye aliitwa Dennis Oliech na huyu pia likuwa mchezaji bora zaidi ambaye amecheza hata kuwakilisha vijana ama Kenya katika mchezo wa soka nchi mbalimbali Yeah, hao ndio wachezaji ambao naona wanacheza mchezo huo vizuri na ambao nawapenda.